Ninajenga mahusiano kwa njia rahisi lakini ya makusudi moja mawasiliano ya wazi na ya heshima. Yani kusikiliza mawazo yao kusikiliza maoni na huza kwa uwazi bila dharau mbili kushirikiana badala ya kushindana. Yani kusaidiana kwenye kazi na kusherekea mafanikio pa moja. Tatu kuthamii tofauti. Kila mtu ana mtindo wake wakazi ni kiheshimu hilo uaminifu unaongezeka nne uaminifu na uwabikaji kutimiza ahadi na kuwa tayari kukiri makosa inapobidi. Tano mda wa kijamii kidogo mazungumuza mafupi ya kirafiki wakati wa mapumziko ujenga ukaribu. Sita kutambua na kusifu juhudi. Yani neno dogo kama asante linanguvu kubwa sana.

Ninawakaribisha kwa njia ya kirafiki uwazi na heshima ili wajisikie salama kuthaminiwa tangu siku ya kwanza. Kwa mfano moja salamu za moyo yaani nawasalimia binafsi. Nijitambulishe niwaambie wazi kwa kuwa wanakaribishwa pili utambulisho wa mazingira nawaonyesha ofisi au eneo la kazi. Taratibu muhimu na wenzake wa karibu tatu matarajio wazi naeleza majukumu yao malengo na jinsi wanavyoweza kupata msaada. Mshirika wa wazo tano mawasiliano ya wazi yaani nawahimiza waulize maswali na kutoa maoni bila uoga. Sita ukarimu mdogo nawapa kahawa au chai. Au hata mazungumzo mafupi ya kirafiki.

Mara nyingi ninatumia programu za kuchakata taarifa na mawasiliano ya kidigitali. Haswa zile za kuandika na kuchambua maandishi kujifunza na kusaidia watu kutafuta matatizo kutatua matatizo. Kama vile moja ya whatsapp mawasiliano ya haraka. Ya pili ni youtube kujifunza na burudani. Ya tatu ni google kutafuta tarifa. Ya nne ni email katika kazi na masomo.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kugundua kusudi la maisha ile siku nilitambua kile nilichopaswa kufanya na wengine. Kuna wakati mwingine pia nilianguka mitihani nikiwa shuleni kisha nikajifunza.

Ndiyo wakati mwingine mihupiga kura. Kwani kura nijia ya kushiriki katika maamuzi ya nayo athiri jamii na mstakabali waki. Mimi hujitahidi kujielimisha kwanza kusikiliza hoja tofauti tofauti kisha nafanya maamuzi yanayo endana na maadili kama haki uwajibikaji na ustawi wote. Lakini muhimu zaidi naheshimu pia huru wa wengine. Teguo tofauti kwa sababu democrasia huishia kwenye tofauti za maoni na heshima.

Laa niliondoka mahali nilipozaliwa ili kuona dunia na kujifunza tamaduni tofauti tofauti lakini mara kwa mara miuhutembe mahali nilipozaliwa kwa sasa niko na uzoefu mpya mchanganyiko wa mzizi na familia.